Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi ni maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari, nimeshailima wiki iliopita. Mvua inasaidia mimea kukua haraka. Nahitaji kununuwa mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi, yeye ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni ilamba, nilehema kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuli. Nisipoteze na fasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia, mavuno mazuli ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.

Nina program nyingi sana kwenye simu yangu. Je, nitazitumia zote. Nathani nusu tu. Nazifuta zile sizitumii. Inachukua nafasi program ya mawasiliano ni muhimu nitunze. Program ya ramani pia, ninaitumia kila siku. Inasaidia kupata njia. Program za michezo je, zinifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Nazifuta zingine. Nina program za kusoma habari. Kadhaa, ni za aina moja. Nitaweka moja tu. Bora zaidi. Program ya benki ni lazima. Inalipisha bili na kuangalia pesa. Nadhani nitaweka program kumi tu. Simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.